Zile vifaa ama zile vitu napenda kununua zaidi ni hizi vitu za teknolojia zile zimetokea mpya mpya. Kama simu, televisheni Laptop pia napenda sana kununua manguo zenye ziko mpya mpya kwa soko na viatu pia.